Ili kujianda kwa mkutano, mimi sana sana huwa naangalia agenda ya mkutano huo na kuangalia pia ni kazi gani nahitajika kuwa nimefanya kuhusu mkutano huo au ni jambo lipi linanihusu kuhusu mkutano huo na jinsi ya kujitayarisha. Na pia ninaweza huwa natayarisha vifaa ninavyo hitaji kabla ya mkutano huo nafanya research ama utafiti kidogo halafu wakati wa mkutano ukifika mimi niko tayari kila kitu changu kiko tayari naweza kujiunga na mkutano.

Ushawishi ambao ningepea mtu mwingine ni kuwa aishi maisha yake, asiishi maisha akijilinganisha na watu wengine na pia ajaribu kujifurahisha na kupigia mwili pole wakati mwingine kwa sababu masaa mengi huwa tunasahau. Kujipa shukrani kwa kazi ambazo tunafanya shughuli na huwa tunashugulikia watu wengine sana tunajisahau. Kwa hivyo ni vyema kujikumbuka wakati mwingine.